Chakula ninacho penda kula mchana na wali na mboga. Napenda sana wali kwa sababu hunipa nguvu ya kuendelea na shughuli za mchana. Mboga hunisaidia kupata vitamini muhimu kwa afya ya mwili. Wakati mwingine napenda kula wali na maharage kwa sababu hushibisha vizuri. Pia hupenda ni kiongeza mboga za majani kwa masukuma wiki. Chakula hiki ni rahisi kupika na kinapatikana kwa urahisi hunifanya nijisikie nimeshiba bila kujisikiza mzito sana. Napenda chakula cha mchana. Kiwe cha afya na chenye virutubisho wala wali na mboga hunisaidia kubaki na nguvu kazini au shuleni.

Napenda kuwa mahali penye utulivu na hewa safi. Mahali hapo hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Sipendi sehemu zenye kelele nyingi. Napendelea mazingira yenye miti na mauwa mazuri. Rangi ya kijani ya mimea hunipa hamani moyoni. Napenda kusikia sauti ya ndege wa kiimba. Pia napenda upepo mwanana unaovuma pole pole. Mahali pa haina hii hunisaidiya kupumzika hakili. Naweza kusoma au kufikiria vizuri zaidi. Wakati mwingine napenda kukaa chini ya mti mkubwa. Hapa naweza kuzungumza na marafiki au familiya. Sehemu hiyo hunifanya nijisikie karibu na asili. Ninahizi hafya yangu inaimarika nikiwa hapo. Sipati msongo wa mawazo kwa urahisi. Kwa hiyo napenda kuwa mahali penye utulivu uzuri wa asili na hamani.

Ndiyo napenda kucheza michezo ya ubao sana. Michezo ya ubao hunipa burudani kubwa. Hunisaidia kupumzika baada ya kazi napenda kucheza na marafiki zangu. Wakati mwingine hucheza na familia yangu michezo hii huleta furaha na kicheko. Pia hunisaidia kufikiria kwa haraka. Huimarisha uwezo wa kupanga mikakati. Napenda sana mchezo wa draft. Drafti hunifanya nitumie akili sana. Pia napenda mchezo wa bao. Bawa ni mchezo wa jadi. Unaovutia. Hunifundisha kuhesabu na kupanga vizuri. Wakati mwingine hucheza chess. Chess huniongezea umakini mkubwa. Kila hatua huhitaji kufikiria kwa makini. Michezo ya ubao hunifundisha subira. Pia hunisaidia kushirikiana na wengine. Tunapo cheza pamoja hujenga urafiki. Sipendi kucheza peke yangu mara nyingi. Napenda ushindani wa kirafiki. Kushinda hunifanya najisikie fahari. Hata nikishindwa hujifunza makosa yangu. Michezo hii ni bora kuliko kukaa. Bila kufanya chochote hunifanya nisitumie simu muda wote pia hulinda afya ya akili wazee na watoto wanaweza kucheza pamoja hivyo ni mchezo inayofaa kwa kila mtu kwa sababu hizo zote napenda sana kucheza michezo ya ubawa.

Ndiyo, napenda kusimamiya na pia kusimamiwa wa kulingana na hali. Wakati mwingine napenda kusimamia wengine. Kusimamiya, hunifanya nijisikie mwenye jukumu. Hunisaidiya kujifunza kuwa kiongozi mzuri. Ninapenda kupanga kazi za kikundi. Pia napenda kusaidiya wengine kufanikisha malengo yao. Hata hivyo, sipendi kufanya kila kitu peke yangu. Wakati mwingine napenda kusimamiwa, kusimamiwa hunipa mwongozo na ushauri. Hunisaidiya kuboresha makosa yangu. Napata maarifa mapya kutoka kwa viongozi wangu. Pia hujifunza mbinu bora za kazi. Ninapo pewa maelekezo hufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Napenda kusikiliza ushauri wa watu wenye uzoefu hii hunifanya niwe bora kila siku. Na amini ushirikiano ni muhimu kazini. Kiongozi mzuri pia ni mufwasi mzuri wote tunapaswa kuheshimiana. Sipendi ya amri kali zisizo na maelezo. Napenda mawasiliano mazuri na ya wazi. Hali hiyo hujenga amani na umoja. Kwa hiyo, napenda kusimamia na pia kusimamiwa kulingana na mazingira na weza kufanya nyo, yote mawili kwa ufanisi.

Ninaandaa ripoti za kazi kwa umakini mkubwa kwa kuanza kukusanya taarifa zote muhimu zinazo husiana na shughuli zilizofanyika ili kuha kikisha kuwa kila jambo limeeleweka vizuri. Kabla ya kuanza kuandika baada ya hapo hupanga mawazo yangu katika mpangilio mzuri kwa kuorodhesha malengo kazi zilizotekelezwa na matokeo yaliyopatikana. Ili repoti iwe na mtiririko, unaoeleweka kwa msomaji. Kisha huandika utangulizi unaoeleza madhumuni ya repoti na kipindi cha kazi kilicho husika. Ili kutoa picha ya jumla ya kile kitakacho zungumziwa. Huendelea kueleza majukumu niliyo tekeleza kwa kina ni kitumia maelezo ya kutosha. Yanayo onyesha jinsi nilivyo shiriki katika kila shughuli kwa uwajibikaji na bidii. Pia huandika kuhusu sana vifaa au mifumo niliyo tumia wakati wakazi ili kuonyesha ujuzi wakitaaluma. Ile hupata katika mazingira halisi ya kazi. Katika sehemu inayo fuata, hufafanua changamoto nilizo kutana nazo kwa uwaminifu na kueleza namna nilivyo tafuta. Suluhisho ili kuonyesha uwezo wangu wa kutatua matatizo. Huongeza mifano halisi na takwimu pale inapo wezekana kwa sababu ushahidi huo huifanya ripoti iwe ya kuaminika na yenyenguvu zaidi. Wakati wakuandika matokea hueleza mfanikio ya liyo patikana na mchango wangu binafsi katika kufanikisha malengo ya taasisi au kampuni. Pia huchambua mafunzo ni liyo yapata katika kutokana na uzoefu huo kwa kueleza maarifa mapya stadi na mitazamo ni liyo kuwa na yo kitaaluma. Ili kuboresha ubora wa ripoti, hutumia lugha rasmi, sentensi ndefu zilizo eleweka na msamiati sahihi unaoenda na mazingira ya kazi. Huandika ayaze nyempangilio mzuri ili mawazo ya sichanganyike na msomaji aweze kufuatilia kwa urahisi kutoka mwanzo hadimwisho. Aidha hujumuisha maoni ya wasimamizi au wenzangu pale inapobidi ili kuonyesha ushirikiano na kazi ya timu katika utekelezaji wa majukumu kabla ya kukamilisha husoma upya ripoti mzima kwa makini ili kurekebisha makosa ya kisarufi, tahajia na mpangiliowa mawazo ambayo ya naweza kupunguza ubora wa kazi, pia huhakikisha kuwa ripoti imewazilishwa. Kwa muda unaotakiwa kama vile kuwa na vichwa vya habari namba ya kurasa na sehemu za hitimisho ili iyonekane ya kitaaluma zaidi. Mwisho ni huandika mapendekezo ya nayolenga kuboresha utendaji wa kazi siku zijazo kwa kuzingatia uzoefu nilio upata katika kipindi hicho. Kwa ujumla, huandaari poti za kazi kwa umakini, uwazi na ufasaha kubwa ili ziweze kutoa taarifa sahihi kusaidia maamuzi ya uongozi na kuonyesha kiwango changu cha uwajibikaji kazini.